Mnyama ambaye ningependa kufuga ni haswa kwangu ni mbwa. Hivyo basi ni kwamba mbwa ni mnyama ambaye inaimarika sana katika nchi. Na mbwa una ulinzi bora. Na.